Nieleze kuhusu mfanya biashara bora zaidi. Mfanya biashara boara zaidi ambaye namtambua. Mfanya bora ambaye anajulikana kama vile uhuru mwigai kenyata ni mwanabiashara mkubwa sana uku kenya na ni ambaye pia amaleta mafanikio mengi sana ikiwemo basi amejengea watu mashule, mahospitali. Na kitu ambacho anachofanya na mpenda zaidi ni kutokana na roho ya kisafi.

Unashughulikia udhaifu wako vipi kazini? Swali nzuri sana. Udhaifu wangu kazini nashughulikia kwa njia nyingi zaidi. Ikiwemo kunywa kahawa sabu najua kwamba kahawa unapoikunywa basi inakusisimua na hukupa nguvu. Hivyo basi mara mingi ninapohisi udhaifu huwa nakunywa kahawa kwa wingi. Halafu kisha napata nguvu ya kuendelea na kazi.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi, rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyeupe, napenda sana rangi nyeype ikiwemo basi rangi nyeupe inaonyesha amani, hivyo basi pia mi mwenyewe napenda amani ila kila wakati napoona rangi nyeupe nahisi vizuri sana nahizi kuwemo pati ya hiyo rangi nyeupe. Kwa hivo napenda rangi nyeupe sana.

Je, unapenda asali. Ndiyo napenda asali, asali ya nyuki. Nikitu ambacho nikitamu sana naki na julikana kutokana na ubora wake zaidi ya haswa, unapoweka pale kwenye kahawa. Na pia pale unapo osha uso nao, unafanya basi ngozi inakuwa nyororo sana. Hivyo basi, napenda asali.

Ungependa kurudi ujana? Ndio ningependa kurudi ujana. Mojawapo ya sababu ambazo ningependa kurudi ujana ili ni kuweza basi kubadilisha mambo ambayo, singa siwezi kuyabadilisha sasa hivi basi ikiwemo ningerudi kijana basi mambo kama vile kusoma zaidi na kufanya vitu vingine ambavyo sikuzifanya hapo mbeleni basi ni vitu ambavyo ningetamani sana ujana ili niweze kuvifanya.

Unashambuliaje tatizo kazini? Ushambuliji wangu wa tatizo kazini basi ni kuhusisha wengine ama wakubwa wangu ama watu ambao basi naisi kwamba oneza kusaidia ilo kifahamu kuamba basi ukiwa na mawazo mengi ama ukiwemo na uzingirizaji wa watu wengi ambao wanamaharifa mengi basi wanaweza kutatua changamoto ambazo yanakusibu pale kazini.